Filamu yangu ninayoipenda inaitwa James Bond. Hii ni filamu ya action. Na ni filamu ambayo nilianza kuitazama nilipo kuwa nasoma katika shule ya msingi. Ni filamu ambayo ime enea kote duniani na huwa na mafunzo mengi sana kuhusu vita.

Chumba changu cha kulala ni kidogo. Kwa upana alafu kuta zake ni za rangi nyeupe. Kitanda changu ni cha kuridhisha na kimetandikwa vizuri. Mimi ninapo tazama inje kupitia kwa dirisha nikiwa chumbani mwangu hua nahisi vizuri sana. Na kitu ambasho nakipenda zaidi chumbani mwangu ni televisheni.

Mahali ambapo ningependa kutembelea pa historia panapatikana kule nchini marekani. Hasaa mahali ambapo kuna mnara wa liberty. Hii ni mnara ambao utanikumbusha mambo mengi kuhusu historia ya marekani. Na pia ningependa kujua maswala mengi hasa teknolojia ya kisasa kule marekani.